Mimi hutumia programu za kila siku kama WhatsApp kwa mawasiliano, Gmail kwa barua pepe, Google, kalenda kupangia ratiba na YouTube au Spotify kwa burudani. Pia natumia notes kuandika mawazo na Google Maps kwa maeleko kwa mwelekeo. Programu hizi hufanya kazi na maisha kuwa rahisi kuwa rahisi kwangu.

Kwa wastani, natumia takriban masaa ma nne hadi sita kila siku kwa mtandaoni. Hii inategemea machukuma ninayoyatekeleza huko. Muda huu husisha kasi utafiti mawasiliano na burudani. Ninajitahidi kueka mipaka ili kuepuka kupoteza muda na kuhakikisha uiano mzuri kati ya mtandao na maisha yangu ya halisi.

Ndio, napenda asali kwa sababu nitamu asilua asilia na ina faida nyingi kiafya. Napenda kuitumia kwenye chai na uji au kupaka kwenye mkate. Pia, ni nzuri kwa kutuliza koo na kuangesa ngufu katika mwili yangu.

Asubuhi niliamka saa kumi na mmoja. Nikaanza na kunyoosha viungo kwa dakika chache. Badae nilinywa maji ya uvuguvugu. Nikaoga kisha nikatengeneza kikombe cha chai. Nikakaa chini kupanga majukumu ya siku, kuangalia kalenda yangu ya kazi na kuanda vifaa vyote muhimu kwa ajili ya kazi. Ilikuwa mwanzo mzuri wa siku yangu.

Napenda kutembea maeneo ya asili kama pustani, ufukweni au milimani. Mahali penye miti na hewa safi hunipa utulifu na kunisaidia kutafakari. Kutembea mahali kama haya pia uniwezesha kupumzika kutoka shuguli za kila siku na kufuraiya masingira haya.

Napenda hali ya hewa ya joto la wastani yenye upepo mwanana na jua la upole. Hali kama hiyo ufaa kwa kutembea inje kufanya shuguli za kawaida na kukaa mazingira ya wazi bila kuumia na jua kali au baridi kupita kiasi.

Napenda kuvaa nguo za kawaida, lakini safi na zenye mwonekano wa heshima. Mara nyingi huchagua surwali ya kitambaa laini, shati au fulana ya rangi tulivu, na viatu vya starehe. Napendelea nguo zinazofaa hali ya hewa na mazingira niliopo ili niwe, iwe ni kazini nyumbani au kwenye matembezi. Tarehe ni kipaumbele.

Ninajihusisha na kazi ya kusaidia watu kupata taarifa sahihi au kujifunza mambo mapya na kuboresha mawasiliano yao. Kazi hii hunihusisha utafiti kuandika na kujibu maswali yao kwa ufanisi. Lengo nikitoa msaada wa taarifa kwanjia rahisi na pia njia ya kueleweka.

Kwa kawsida yangu, napenda mikutano yenye malengo wazi, yenye ratiba nzuri na inayowezesha kila mtu kushiriki mawazo yake. Mikutano inayolenga kutatua changamoto au kupanga kazi kwa pamoja huwa yenye tija zaidi. Pia, napenda mikutano fupi yenye mazungumzo yenye mwelekeo na haina kupoteza muda.

Timu bora ya mbira wa kiragbi wa marekane ni New England Patriots. Wana historia ya mafanikio makubwa. Wakishinda vikombe vingi pia Super bowl. Timu hii ina wachezaji wenye vipaji mkubwa wa na kocha mwenye uzoefu wa hali ya juu. Pir pelichiki. Ushindi wao umekuwa matokeo ya nidhamu, mazoezi makali na kazi ya pamoja.

Nimejaribu sushi kutoka Japani. Chakula na chakula cha thai kinachoitwa pad thai. Sushi ilikuwa tamu na mbichi kwa ladha ya samaki. Wakati pad thai ilikuwa chenye mchanganyiko wa ladha za chumvi tamu na chachu. Chakula hizi zilinipa uzoefu mpya na kufungua hamu ya kujaribu vyakula zaidi vya kigeni.

Mazingira ya kazi ya nakuwa mazuri wakati kuna ushirikiano, mzuri, mawasiliano, wasi na kueshimiana. Pia kuwepo na motisha, usaidizi wa wenzao na nafasi ya kujifunza na kukua kunachangia mazingira yenye usawa, mazingara safi pia huongeza furaha kazini.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Ni chakula chenye afya, kina protini na mafuta yenye faida mwilini. Napenda samaki waliopikwa kwa njia mbali mbali, kama kukaanga, kuchemsha au kukoka. Pia hutoa ladha, nzuri na hufanya chakula kuwa kitamu, zaidi.

Napenda chumba cha kukaa nyumbani ambacho ni pana chenye mwanga wa kutosha na vitu vya starehe kama sofa laini. Chumba hiki kina muziki nzuri na manthari tulivu. Kinapendeza kwa kupumzika au kufanya kazi kwa utulivu. Pia napenda kuweka mimea na picha za kupendeza ndani.

Ningependa kuwa na uvumilifu mkubwa zaidi, hasa wakati wa changamoto au mawasiliano magumu. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kusikiliza kwa makini zaidi ili kuelewa watu vyema. Uvumbuzi pia ni muhimu kwangu ili niweze kutatua matatizo kwa njia mpya na bora. Hii itanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuwa mfano mzuri kwa wengine.

Kumbukumbu ya kutisha ni ile niliposhindwa kufanikisha chamba muhimu kwa wakati na kusababisha matatizo makubwa. Nilihisi hofu na wasiwasi sana, lakini nilijifunza umuhimu wa kupanga vizuri na kuwa na utulivu hata katika changamoto. Kumbu kumbu hii ili nifundisha kuwa makinj zaidi siku za usoni.

Naifadhi pesa kwa kuweka kiasi kidogo kila mwesi kwenye akaunti ya pengi au katika kadi ya akipa. Pia napendelea kuunda pajeti ya matumisi ili kuhakikisha sisizidi mapato. Mara nyingine hutumia mobile money, kuweka na kusafirisha fedha kwa uraisi na usalama. Hii hunisaidia kusuia matumisi yasiyo ya lasima.

Ndiyo, napenda kuimba sana hasaa wakati niko pekee yangu au na marafiki. Kuimba hufanya nijisikie, kufuraha na kunilaza mbali na msongo wa mawazo. Napenda nyimbo za aina mbali mbali. Hasaa zile sinazobeba hisia na ujumbe mzito.

Napendelea kutumia GPS kwa sababu ni sahihi na rahisi kupata mwelekeo wa haraka. Hutoa ramani saa moja kwa moja na msaada wa sauti. Jambo linalo saidia kupunguza mkanganyiko wakati wa kusafiri. Hata hivyo mara nyingine napenda kuzingatia ramani za kawaida au kuuliza watu kwa ushauri.

Napendelea kutumia wi-fi zaidi kwa sababu ni ya haraka na isiyo gharimu sana hasaa nyumbani au kazini lakini nikienda sehemu za nje, data ya simu hutumika iliwe niwe na muunganisho popote kwa hivyo napendelea kuchanganya wi-fi na data kulingana na mahali nilipo.

Nimejifunza kuwa na uvumilivu kwa sababu ni hekima kubwa maishani, kushindwa mara kwa mara ni sehemu ya safari ya mafanikio. Hivyo siwezi kukata tama haraka. Pia kujifunza kutokana na makosa na kuheshimu wengine, huleta mafanikio na amani, zaidi. Hii inasaidia kuwa na mtazamo mzuri kila wakati.

Mchezaji bora wa mpira ya wa kikabu anapendwa kutokana na ustadi wake, kasi na uwepo, uwezo wa kufanya magoli. Wachezaji kama Michael Jordan, Lebron James na Kope Pran wanaheshimiwa sana kwa mchango yao kubwa. Mchezaji bora huwa na mbinu za kuvutia na kuhamasisha timu, kujiunga na ushindi.

Napenda mwezi wa disemba zaidi kwa sababu unaleta hali ya sherehe, likizo na muda mzuri wakupumzika na familia. Hali ya hewa huwa baridi kidogo na anga huwa na mwanga wakipeke. Pia na wakati mzuri wakutadhumini mafanikio ya muaka na kupanga malengo ya mwaka mpya.

Napenda juisi ya machungwa kwa ladha yake. Taamu na yenye kufurahisha, yenye kufurahisha jinsi. Juisi hii pia ina vitamini C nyingi ambaso ni nzuri kwa afya. Mara nyingine napenda kujaribu juisi mchanganyiko wa matunda kama embe na ndimu. Juhisi hisi hunitia, ngufu na hunifanya, nijisikie vizuri. Pia ninjia nzuri ya kupata virutubisho kama kutoka kwa matunda.

Nauwiainisha kasi na maisha ya kipinafsi kwa kupanga ratipa nzuri na kueka mipaka wasi. Napanga muda maalum wa kasi na kwa kupumzika. Ili nipate muda wa familia na marafiki Pia napendelea kutumia teknolojia kusaidia kasi haraka hili kuwa na muda saidi ya kujitunza na kupumzika.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha musiki kama gitaa au piano. Kupiga chombo ufanya nijisikie rathi na kuleta furaha kubwa. Usaidia pia kupunguza msongo wa mawaso na kuimarisha upunifu. Mara nyingi napenda kujifunza nyimbo mpya na kushuriki na marafiki zangu.

Napenda chakula cha asili sana. Hasa ugali pamoja na samaki wa kukaanga. Ladha yake ni tamu na hutoa nguvu nyingi mwilini. Pia napenda kula mboga za majani kama sukuma wiki na mchicha ambazo ni nzuri kwa afya. Chakula hiki kinanifanya nijisike vizuri na kina virutubisho muhimu. Ni rahisi kupata vyakula hivi karibu na nyumbani.

Kwanza napanga horodha ya kazi za siku hiyo ili nijue ni zipi muhimu saidi. Kisha nakusanya vifaa na tarifa zinaso itajika. Baada ya hapo, ninaanza na kasi yenye kipaumbele hili kuhakikisha ninamaliza kwa wakati. Hii husaidia kunipa mwelekeo mzuri na kuzuia usumbufu kasini.

Ndiyo, na wafahamu majirani zangu vizuri. Tunasaidiana katika mambo mbali mbali kama kusaidia mtoto kuchelewa mwenye amechelewa shuleni au kushiriki hafla za kijamii. Hii huleta mshikamano na mazingira mazuri ya kuishi. Majirani wazuri ni msaada mkubwa katika maisha ya kila siku.

Kazini natumia ratiba kuweka vipaumbele vya kazi zangu, kwanza ni naangalia kazi muhimu zaidi na kwanza nazo mapema. Napanga muda wakupumzika ili kuwepuka, kuchoka na kurudi, kurudi ngu na nguvu. Pia najaribu kuepuka kuchelewa kwa kufanya kazi kwa mpangilio. Hii inanisaidia kumaaliza kazi kwa wakati na kuwa naticha zaidi.

Ningependa kutembelea machu pichu uko Peru kwa sabu ni mahali pakistoria lenye mandhari nzuri. Nimoja wapo ya maajabu ya dunia na lina historia tajiri ya wakikapu wa zamani. Kutembelea hapo kuna nipafuza ya kujifunza zaidi kuhusu tamaduni zakale na kufutia utalii wakipeke.

Ninaishi mahali pazuri pa mjini ambapo kuna ushawishi mzuri wa watu na huduma nyingi sana. Eneo lina amani usafi na miundo mbinu bora kama barabara na maduka. Pia kuna maeneo ya kupumzika kama bustani na kumbi za michezo. Hii inafanya maisha kuwa rahisi na yenye furaha zaidi.

Mimi hupenda kufanya masoesi ya subuhi mapema kabla ya shuguli za kila siku. Masoesi haya hunifanya niamuke haraka na kuongesa ngufu mwilini. Hali ya hewa asubuhi ni nzuri na hiyo ufanya niwe na hamu ya kufanya masoesi. Baada ya masoesi na jisikia vizuri na kuwa na afya bora ya kiakili na mwili.

Habari saa mtandoni na somea kupitia tovuti mbali mbali kama BBC, CNN na vOA Kwa sababu sinatoa taarifa sa haraka na sa ukweli na pia huaminika Pia napenda kutumia mtandao ya kijamii kama Twitter kufuatilia matukio sa hivi punde Hii nanisaidia kuwa na habari mpya kila wakati.

Napenda kunywa chai ya asubuhi kwa sababu inanipa ngufu na kunisaidia kuamka vizuri. Hii utanipa ngufu na kunisaidia kuamka vizuri wakati mwingine. Napendelea kunywa kahawa hasa ninapoitaji ngufu saidi. Kinywaji hiki kinafanya nishike ngufu na kwanza siku kwa furaha. Napenda pia kinywaji cha asili.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za kusisimua na maarifa ya maisha. Vitabu hivi hupanua fikira na kunisaidia kuelewa dunia zaidi. Pia napenda kusoma vitabu vya sayansi na teknolojia ili kuendelea kujifunza mambo mapya. Kusoma kunanipa furaha na kuniongezea maarifa mapya na ujuzi wa maisha.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari mara kathaa. Bahari ina mandhari nzuri sana na sauti ya mawimbi unituliza. Kupumzika kando ya bahari inanifanya nijiskie mtu mwenye amani na furaha kubwa. Pia kuona jua likisama baharini ni usoefu wa kipekee.

Ninapenda harufu ya maua waridi saidi. Kwani inanikumbusha utulifu na usuri wa asli. Harufu hii unifanya nijisikie vizuri na kuleta amani moyone. Pia napenda harufu ya kahawa inapochomwa. Inaniamsha na kunipa hamu ya kuanza siku kwa ngufu.

Wakati wa msongo wa kazi napumzika kidogo na kuchukua pumziko fupi ili kupunguza mkazo. Pia napanga upya kazi zangu na kuzipanga kwa hatua ndogo ndogo. Hii inanisaidia kushughulikia changamoto kwa utulivu na kufanikisha kazi kwa ufanisi zaidi.

Tathmini za kazi ni muhimu sana kwangu. Zinaniwezesha kujua maeneo ninayostahili kuboresha na kufanikisha zaidi. Ingawa wakati mwingine zinakuwa changamoto. Huwa ni fursa mzuri ya kujifunza na kukuwa kita alamu. Hii hufanya nifanye kazi kwa bidii na kufikia malengo yangu kwa urahisi.

Asubuhi mara nyingi ni nakula mkate au mayai pamoja na chai. Chakula hiki hunitia nguvu na kunisaidia kuamka vizuri. Pia napenda kula matunda kama ndizi au tufaha kwa afya bora. Kula asubuhi unanifanya kuwa na nguvu za kuendelea na shughuli saa iyo siku.

Ninaenda mahali pa ibada kila jumapili na wakati mwingine siku za sikukuu ibada hunipa nguvu ya kiroho na kunisaidia kuimarisha imani yangu Pia ni fursa ya kuungana na watu waamini na kusaidiana Huthuria ibada ni muhimu sana kwangu maana unijenga kiroho na unanipa fursa ya kukutana na muumba wangu.

Zoea nililojenga, zuri ni kupanga ratiba ya kazi na mapumziko kwa usahihi. Hii inanisaidia kudumisha nidhamu, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi kazini. Pia nimejifunza kuwasiliana kwa ufasaa na watu ili kushirikiana vyema. Zoezi hili limenisaidia sana sana.

Napiga kura kila wakati wa uchagusi kwa sababu ni haki yangu na wajibu wangu ya kila raia kushuriki katika maendeleo yanchi. Kupiga kura kuna nipa nafasi ya kuchagua viongozi bora watakao tusaidia kufikia malengo yetu kama taifa. Pia ni njia ya kuonyesha mshikamano na kuajibika kwa jamii. Kupiga kura hufanya nihisi kuwa sehemu ya mchakato wa kuleta mabadiliko chanya.

Nataka kufikia mafanikio makubwa kasini kwa kuporesha ujuzi wangu wa kila siku kuleta mabadiliko chanya na kuwa mshiriki muhimu katika timu. Pia nataka kupanda cheo na kupata ushawishi mzuri wa kusaidia wengine kufanikisha malengo yao. Lengo langu ni kufanya kasi yenye maana na enye manufaa makubwa saidi.

Napokea maoni kwa moyo wazi na kwa nia ya kujifunza. Maoni huniwezesha kuona maeneo ya kuboresha pia na kuthamini kile inachofanya vizuri. Ni kikosea na jaribu kuelewa na kurekebisha na nikisifiwa na chukua kama motisha. Kujifunza kutoka kwa wengine ni njia ya kukuza ufanisi wangu.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Ni shughuli ya kustarehesha yenye kutuliza akili na hutoa fursa ya kuwa karibu na asili. Kupanda maua au mboga na kuona vikikuwa hunipa furaha na kuridhika. Pia ni njia nzuri ya kupata chakula safi nyumbani.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kujitolea kwenye shughuli za usafi wa mazingira kusaidia kwenye miradi ya kijamii kama vile kuwasaidia wazee na watoto yatima na kushiriki mikutano ya mtaa kujadili maendeleo. Pia nashiriki katika vikundi vya vijana kuhamasisha elimu na nidhamu, ushirika huu huimarisha mshikamano na maendeleo ya watu wote.

Napenda shirika langu kwa sababu lina mazingira mazuri ya kazi, ushirikiano wa timu, na viongozi wanaojali ustawi wa wafanyikazi. Pia linadhamini ubunifu na linatoa nafasi ya kujifunza na kukua kitalamu. Shirika hili hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kuchangia mafanikio pamoja kwa moyo moja.

Kila siku, uanza na kuamuka mapema, kuoga na kunywa chai, nafuatilia ratiba yangu nikianza na kazi muhimu asubuhi, mchana napumzika kidogo, kisha naendelea na majukumu hadi jioni. Baadaye nafanya mazoezi au kusoma usiku napumzika nakutafakari siku yangu kisha nalala mapema tayari kwa siku inayofuata.

Ndiyo, napenda muziki wajadi kwa sababu unamizizi ya utamaduni na historia ya jamii yetu. Midundo yake hutuliza na maneno yake hubeba hekima na mafunzo ya maisha. Njia nzuri ya kuenzi mila na kunganisha watu. Muziki wajadi hunikumbusha asili yangu na kuniletea amani ndani ya moyo wangu.

Ndiyo, napenda kuendesha paisikeli kwa sabu ni njia nzuri ya kufanya masoesi na kufurahia mandhari ya asili. Kuendesha paisikeli unisaidia kupunguza msongo wa mawaso na kunipa uhuru wa kutembea pila haraka. Pia ni rafiki kwa masingira na usaidia kuimarisha afya ya moyo na mwili. Ninapopata muda upendelea kupanda paisikeli ya asubuhi au jioni. Nikifurahia upepo na utulifu. Ni shuguli rahisi yenye manufaa mengi na yenye kuniletea furaha kila ninapoifanya.

Napenda rangi ya buluu sana. Hii ni kwa sababu hunikumbusha anga safi au bahari enye utulifu. Naiona kwenye mavazi mapambo ya nyumbani na wakati wa kutazama mandhari asili. Bulu huniletea amani utulivu wa moyo na hisia ya kujiamini. Pia hunifanya kuwa na utulivu na amani ya kujisikia nikiwa huru.

Napanga kazi zangu kwa mpangilio wa umuhimu na wakati. Kwanza naunda orodha ya kazi zote sinazo takiwa kufanyika siku hiyo. Kisha nashughulikia kazi ngumu au zenye changamoto asubuhi wakati akili sipo makini saidi. Baada ya kumaliza kazi hizo, huendelea na kazi rahisi au zinazochukua muda mfupi. Hii inanisaidia kuondoa msongo wa mawazo, kuboresha utendaji na kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakatibila kuchelewa. Pia napumzika kidogo katika kazi ya kazi ili kurejesha nguvu. Njia hii hufanya siku yangu ya kazi kuwa yenye tija zaidi.

Jambo muhimu sana la dini kwangu ni amani ya ndani na imani. Dini unisaidia kupata nguvu utulifu wa moyo wakati wa changamoto na matatizo maishani. Kupitia ibada na maombi najifunza kuwa na subira msamaa na upendo kwa wengine. Pia dini inanisaidia kuwa na maadili mema kuishi maisha yenye heshima na kuendana na sheria za jamii imani hii uniwezesha kushinda hofu kuwa na matumaini na kujenga uhusiano mzuri na Mungu na watu wengine. Hii ni msingi wafuraha na mafanikio yangu.

Napendelea upepo kwa sababu hunifanya ni jisikie freshi na kuondoa uchovu. Upepo hupunguza joto na kunifanya niwe na raha zaidi. Pia upepo hutoa hewa safi na hunisaidia kupumua vizuri. Si ni nzuri pia, lakini mara nyingi huwa namfuwa na hunifanya nisiwe na shughuli nyingi za nje. Kwa hivyo, upepo ni bora zaidi kwangu kwa sababu hunipa nguvu, furaha na mazingira mazuri ya kufanya kazi na kupumzika.

Kiongozi mzuri ana sifa nyingi muhimu. Kwanza anapaswa kuwa na uongosi wa mfano na kuwa waaminifu kwa watu. Anapaswa kuwa na mawasiliano mazuri kuzikiliza wengine na kuelewa maitaji yao. Ufumilifu na uwezo wa kutatua migogoro ni muhimu pia. Kiongozi mzuri anahimisa ushirikiano kuamasisha timu kuongoza kwa hekima Pia anapazwa kuwa na maadili mema, kuwajibika na kuwa na malengo waasi ili kuleta mafanikio kwa wote. Sifa hisi ufanya kiongozi kuwa wa heshima na wa kuaminika saidi.

Ndiyo nimewahi kulima mara kadhaa. Kulima kunanifundisha uvumilifu kwa kazi, kwa bidii, napenda kupanda mboga na mazao mbali mbali, kama vile mahindi mboga za majani na viazi. Kulima hutoa furaha, kubwa hasaa, ninapolima kwa bidii na kuona mazao yangu yakikuwa. Pia kulima unanisaidia kuwa karibu na asili na kunifanya niwe na afya njema kwa kuwa ni shughuli ya mwili. Ni sehemu nzuri ya kujifunza na kuendelea kuwa na maisha bora.

Pia kazi ya dhamani yenye usumbufu mwingi. Kelele zisizoisha mchafuko na sumbufu wa watu wanaojitokesa mara kwa mara hunifanya nihisi husuni. Pia kazi yenye urudikaji na takataka na uchafu hufanya mazingira kuwa mbaya. Hali kama hiyo hupunguza amani na usalama nyumbani. Napenda dhambani kuwa na nyumbani kuwa na mazingira safi tulivu na yenye heshima kwa wote.

Wakati wa baridi kali, napendelea kukaa ndani ili kwepuka kupata baridi au kumwa na magonjwa. Naanza kwa kufunga milango na madirisha vizuri ili baridi isingie. Pia naandafi vinywaji moto kama chai au kahawa ili kunipa choto. Kama ni lazima kutoka inje natumia mavasi mazito kama koti la baridi na misinga ili kujilinda. Wakati huo pia napendelea kupunguza shukuli sa inje na kusingatia usalama wangu na wafamilia. Hii husaidia kuepuka hatari na kuendelea kuwa na afia nzuri.

Napenda kwenda madukani asubui, mapema, wakati foleni ni fupi. Hali hiyo ufanya ninunue kwa urahisi bila msongamano. Pia asubui huwa na hewa safi na joto afifu hii feni unifanya nijiskie vizuri mara nyingine napenda kwenda jioni wakati maduka hayaja fungwa ilikuangalia bidhaa mpya Lakini asubuhi ndio napendelea zaidi kwa sababu hutuo amani na ununuzi mzuri bila msongamano mwingi.

Ndio, ninapenda mvua kwa sababu inaleta utulivu na mazingira baridi. Mvua husaidia mimea kukua na kuleta mazingira safi. Pia mvua huleta kumbukumu nzuri za kucheza na marafiki. Hata hivyo mvua nyingi huweza kuleta usumbufu kama kuchelewa au barabara kuwa mbofu. Kwa ujumla mvua ni sehemu nzuri ya maisha na pia huwanapenda wakati unaponyesha pole pole na kwa utulivu. Mvua ni baraka kwa dunia na sisi sote.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa, kofia au kapulisa kutumia mafuta ya kujikinga na jua sunscreen na kuvaa mavazi mepesi yenye rangi za wazi. Pia napendelea kukaa kivulini wakati wajua likiwa kali na kunywa maji mengi ilikuepuka kiu na kuja mwili maji. Hii husaidia kuzuia kukua na kuhifadhi afya yangu katika jua kali. Nidhamu hii ni muhimu sana kila siku.

Ndiyo napenda kugelea sana kwa sababu ni zoezi nzuri la burudani. Kugelea unanifanya nijisikia mwepesi na mwenye nguvu. Pia, ni njia nzuri ya kupumzika na kupunguza mzongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Napenda kugelea kwenye bawa au bahari wakati naweza.

Ningependa kutembelea mji wa japani kwa sababu inamchanganyiko wa tamaduni za kale na teknolojia ya kisasa. Nimefutiwa na mandhari yake asili na kama vile milima ya fuji, bustani, za maua na mji yenye utulivu. Pia napenda chakula cha kijapani kama na historia yake ya kipekee. Japani pia inasherehe za tamaduni za kipekee ambazo ningependa kushuhudia moja kwa moja. Hii itakuwa safari ya kuvutia sana kwangu.

Usiku kabla ya kulala napenda kupumzika kidogo kwa kusoma kitabu au kuangalia video fupimu mtandaoni. Hii huniwezesha kuondoa mawazo ya kazi na kushiriki katika kitu kinacho nifanya nijisike vizuri. Baada ya hapo hufanya mazoezi ya kupumzika kama kupumua kwa kina na kutafakari mambo ya siku. Mara nyingine nala kitu kitogo au kunywa chai ya kutulisa hatimaye najipanga kwa usingizi kwa kuweka masingira tulivu.

Ningeshauri mtu anaye anza kazi kuwa mfumilivu na kujiamini zaidi. Kasi ni nzuri lakini ni muhimu kufanya mambo kwa umakini. Aepuke haraka zisizo itajika na aweke malengo wazi. Kujifunza kutoka makosa ni muhimu sana. Pole pole hatua kwa hatua atafika mbali zaidi bila kuumiza na kufanya makosa makubwa. Hivyo azingatie muelekeo na akubali ushauri wa wengine kwa moyo wazi, kazi inapaswa kuwa na busara.

Napenda wanyama wa nyumbani kama vile paka na mbwa. Wanaweza kuwa marafiki wakaribu na huleta furaha nyumbani. Wanyama waporini pia ni wakuvutia. Hasaa wale wenye rangi na tabia za kipekee. Huwatunza ni muhimu sana kwasababu wanyama usaidia kuhifadhi mazingira na kuleta usawa wa asili. Pia wanyama utoa amani na faraja kwa watu wenge. Kwangu wanyama ni sehemu ya maisha yangu na ninawathamini sana.

Ninapata habari kutoka vyanzo mbali mbali kama televisheni, redio, gazeti na mtandao. Pia napenda kusoma mitandao ya habari kama BBC, CNN na Tanzania Daima. Mara nyingine napata habari kutoka kwa marafiki na familia. Vyombo vya habari vya kijamii pia ni chanzo nzuri cha habari za haraka. Habari ninazopata kuwa huwa na maana na zinasaidia kunielewesha kinachotokea duniani. Ni muhimu kuchagua vyanzo vya habari, vinavyoaminika na vya kweli kila wakati.

Sherehe inayo nipendeza ni siku kuu ya krismasi. Napenda mazingira na furaha familia na marafiki wakikusanyika pamoja. Tunasherekea kwa chakula kizuri, kwa muziki na kwa zawadi. Krismasi huleta upendo na mshikamano. Ni wakati mzuri wa kuungana na kupumzika. Hii sherehe inafanya nijisikie na furaha na matumaini kwa mwaka mpya.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kila siku, kwa sabu hii inanisaidia kukuza ujuzi wangu na kuwa bora zaidi. Kujifunza kunanifanya niwe na maarifa mapya, niongeze uwezo kazini na niwe na tayari kukabiliana na changamoto mbali mbali. Pia kinachochewa ubunifu na kufungua milango ya fursa mpya maishani. Kujifunza ni njia ya kuendeleo na maendeleo binafsi na kitaaluma.

Naanza mradi mpya kwa kupanga malengo wazi na kuelewa maitaji ya kazi. Kwanza huchambua taarifa zote muhimu na kuunda ratiba ya shughuli. Pia uwasiliana na timu yangu ili kuakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake. Ninapanga rasilimali zinazoitajika na kueka vimbao mbele ili kazi iendane na muda uliowekwa. Kwa kufanya hivyo na weza kuakikisha mradi unakamilika kwa ufanisi na ubora. Kujitahidi ni muhimu kila hatua.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora, utatuzi wa matatizo na usimamizi kwa wakati. Pia uvumilivu na uwezo wa kujifunza haraka ni muhimu sana. Study hizi husaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kushirikiana vizuri na wengine. Kuhakikisha malengo ya kazi yanatumia kwa wakati unaofa.

Nafuatilia mfereji wa televisheni unaotoa habari za kisasa na burudani kama vile BBC, CNN na KTN. Napenda kuona vipindi vya habari michezo na tamdhilia za kuvutia. Kupitia televisheni hizi najifunza mambo mapya kuhusu dunia na pia napata burudani nzuri baada ya kazi. Vipindi vya micheso ninavyo vipenda husababisha mshangao na furaha kubwa mfereji hizi hutoa taarifa za haraka na za uhuhakika. Hivyo ni chanzo kizuri cha kuendelea kuwa na maarifa mapya kila siku.